Unaweza neno siri salama kwa kuchukua hatuwa zinazohakikisha huna hatari ya kuumia au kuadhiri wengine. Kwanza, hekikisha unatumia kiwanja cha salama au eneo lisilo na hatari. Kama sehemu ilio wazi bila vitu vikali karibu. Tumia mavazi na vifaa vinavyofaa. Kama viatu venye grip nzuri au kinga za mikono na magoti ikiwa ni michezo au shuguli za kimwili. Pia zingatia mbinu sahihi za kutumia nguvu. Kama vile kupiga, kushikilia au kukwaza, hili kuepuka kuumia.

Mimi nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingaa na matumizi. Kila asubuhi napenda kuanza na betri ilio chajiwa kikamilifu. Kwani nahakikisha ninaweza kutumia kifaa bila hofu ya kukoma katikati ya kazi au shuguli. Kama siku ni yenye shuguli nyingi au matumizi makali, ninaweza kufanya chaji ndogo ya katikati ya siku ili kuhakikisha kifaa kipo tayari kila wakati. Pia napendelea kutumia vigezo vya kuokoa betri. Kama kupunguza mwangaza au kuzima programu, zisizo itajika ili chaji idumu muda murefu zaidi.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kuzingatia shukrani ndogo ndogo. Inaweza kuwa kitu rahisi kama kushukuru kikombe cha kahawa asubuhi, mazungumzo na rafiki au wakati wa jua linapoangaza. Kuandika au kutambua vitu hivi ndogo huboresha mood na kufanya siku ionekane yenye maana zaidi. Pia unaweza kutumia wakati huu kuweka lengo dogo la siku kama kukamilisha kazi fulani au kufanya jambo jema kwa mtu mwingine.

Sera ya kampuni ambayo ninaona muhimu ni ile inayolenga kutoa mazingira salama na yenye heshima kwa wafanyikazi wote. Hii inajumuisha usawa, heshima binafsi na kuhakikisha hakuna ubaguzi au dhuluma kazini. Pia ninaona sera za maendeleo na mafunzo, endelevu ni muhimu sana. Kampuni inayoweza katika kuendeleza ujuzi wa kipaji ya wafanyikazi hutoa fursa za kukua. Kuongeza motisha na kuongeza ubora wa kazi.

Likizo yangu ya ndoto ingekuwa kuchukua muda kando ya bahari yenye maji safi na pwani ya mchanga mweupe. Ningependa kuwa mbali na kelele na shughuli za kila siku. Mahali ambapo kila kitu kimepangwa kwa utulivu na mandhari ya asili. Ningependa kutumia muda huo kutembea pwani asubuhi na jioni. Kuogelea na kusoma kitabu kizuri kando ya wanga wa jua. Pia ningependa kujaribu michezo ya maji kidogo kama kayaking na snorkeling. Ili kuchunguza maisha ya chini ya maji.

Ndio, napenda kutumia mitandao ya kijamii, lakini kwa uwiano unao nifanya niwe na faida bila kupoteza muda mwingi. Kwa mfano, napenda kuangalia habari, kupata mawazo mapya, au kuwasiliana na marafiki na familia. Napendelea pia kutumia mitandao ya kijamii kama chanzo cha kujifunza. Kuna makala, video, na mijadala inayoweza kunipa maarifa mapya, au msukumo wa kujaribu kitu kipya.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Nimekuwa nikifuatilia timu hii tangu utotoni. Hasa kutokana na hadhi yao ya historia, ushindi wa kushangaza na wachezaji wenye vipaji vya kipekee. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza walipoishinda kwa mabao ya mwisho dakika za mwisho. Na ile furaha na mshangao wa mashabiki waliokuwa wakiungana ilibaki moyoni mwangu. Hii likuwa ni mfano halisi ya roho ya ushindi na moyo wa kuendelea hadi dakika ya mwisho.

Mara nyingi, napenda kutumia wifi kwa sababu ni dhabiti, haraka na inarahisisha kufanya kazi au kuangalia maudhui makubwa kama video au kupakua faili. Napendelea wifi hasa nyumbani au pahali pa kazi ambapo inaniuma kwa urahisi na haishibi haraka. Hata hivyo, napenda pia kutumia data ya simu pale ninapokuwa njiani au wifi haipatikani. Ni muhimu hasa kwa mawasiliano ya dharura kupokea ujumbe au kuangalia taarifa haraka.

Mimi huwa nafanya kazi vizuri sana zaidi asubuhi. Saa chache baada ya kuamka nakuanza siku. Akili yangu ni wazi, nikiwa na nguvu za kutosha, na napata urahisi wa kuzingatia kazi ninazohitaji umakini na ubunifu. Wakati huu napenda kwanza na kazi muhimu zaidi. Kwa sababu usiku haujashika mawazo yangu na hakuna mwingiliano mwingi wa shughuli nyingine. Nafurahia pia amani na utulivu wa asubuhi. Sauti chache, mwanga mzuri na hali ya utulivu, huchangia ubora wa kazi yangu.

Timu bora ya mpira ya kiragbi ya marekani ninayoipenda ni New England Patriots. Ninaipenda kwa sababu ina historia ya ushindi, nidhamu ya wachezaji na uwezo wa kugeuza michezo yenye changamoto kuwa ushindi. Nakumbuka mchezo mmoja mkuu ambapo walishinda kwa mabao ya mwisho dakika za mwisho. Na ushindi huo ulibakia moyoni mwangu kama kumbukumbu ya ukweli ya uzalendo na udhabiti wa timu.

Kila jumapili usiku, napenda kupanga wiki yangu ya kazi ili kuanza kila siku kwa mpangilio na utulivu. Kwanza nitaangalia majukumu makuu ya hiyo wiki. Vitu vinavyohitaji kipaumbele, mikutano na tarehe za mwisho. Hii inaniuma kuwa na picha ya jumla ya kila kinachohitajika kufanikishwa. Baada ya hapo, naligawanya majukumu hayo katika siku za wiki. Nikiwaweka vipindi maalum kwa kila kazi. Kazi inazohitaji umakini mkubwa hupewa asubuhi wakati akili ziko wazi na nguvu za kutosha. Na zile zisizo nzito huwekewa sehemu za mchana au jioni.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kushughulikia miradi inayohitaji ufahamu na ubunifu. Napenda kuwa sehemu ya hatua za kupanga, kutafuta suluhisho na kuona matokeo yanapokuwa ya kweli inanipa hisia ya kuridhika na dhamani ya kile ninachofanya. Nafurahia pia kazini zinazohusisha, kushirikiana na wenzangu ambapo kila mtu anachangia mawazo yake na tunapata matokeo bora zaidi pamoja.